Ujuzi ninge penda kujifunza ni ule wakuhusiana na ambao kazi ya kuwa seremala Ukiwa seremala unaeza kuji nufaa maishani, unaeza kuji tahidi, uweze kutavuta pesa Shia ni kazi mzuri ambayo unaeza kulisha watu bado.

Mufanya biashara bora zaidi kwa mfano ni kama rais wa Jumia la Kenya, rais william Samoei Ruto. Ukieza kusikia story hadithi yake kutoka alipukua mdogo, alieza kujitahidi, alieza kufuga kuku, akiuza mayai na hayo yalimweza kumletea pesa mingi.

Rangi ya kupendeza ni ile rangi ya kijani kibichi, rangi ya ulimwengu, rangi ya ardhi, ni rangi safi sana, unaiona kila mahani, wakati wa msimu wa mvua, mimea, uweza kukuwa na huo rangi, unaonyesha mumea, unafanya vizuri, mmea kama mahindi, maharagwe, mchele.

Nalea nywele kwa muda wa miezi tano Kisha naenda nanyoa Kila mwaka nalea mara mbili au mara tatu inalingana na kazi kazi ikiwa mzito, sinyoi kazi ikiwa mzuri, huwa na.

Kueka nidhamu ukiwa kazini Ukiwa na nidhamu ukiwa wakazini Unaeza kuwa na manufaa kwa mambo mengi sana utafaulu kazini utakuwa na hisia bora utakuwa na heshima kwa watu wote vile mnavyo elewana na wakubwa na wafanyi kazi wenzako bado.

Sherehe ya kupendezwa mimi na penda kuenda harusi harusi ni wakati mzuri wa watu watu kuja pamoja kushereheka uunganisho uhusiano ya watu wawili uhusiano wa familia mbili zinazo kuja pamoja uhusiano wa marafiki wa hizo walewano olewano.

Unaangalia wale unaowazungumzia, wale wamekuja kwa mkutanoni yale yale mambo unayotaka kuyaeleza, unayapanga kwa njia ya mfululizo ile wakati wakuzisema, unayasema vizuri Unapitia yale umeandika, na kuona ni mambo ya ukweli na hakuna mahali umekosea.

Napenda kusikiza radio Kuna ina zinaopngelea mambo mingi Radio station ni mingi sana huku Kuna zenye zina ongelea lugha ya kitaifa Kuna zinaongelea lugha ya mama Kwanza za lugha za mama ni mingi sana Kwa kuwa penye huku Kuna lugha mingi za mama Kwa hivyo unasikiza zote zina cheza ngoma safi sana.

Ndio, unatumia video kwa mawasiliano kwa mtandaoni ule apu wa Whatsapp Unaweza kutumia video kuongea na watu walio mbali mbali ama watu hamjaonana kwa muda mwingi sana na hivyo inasaidia Unaeza kuona vile mtu anavyoendelea kama ako vizuri, anaishi vizuri na pia kwa familia na pia kama uko na mkutano mahali Munaeza kufanya kitu inaitwa conference na si mbaya.

Asubuhi hiyo venye nilipoamka nilienda nikanawa uso Nikapiga meno mswaki nikaamikia chakula cha asubui Kisha nikaondoka nikaenda zangu kutoka hapo nilikona shuguli hapa na pale na kayamaliza kutoka hapo nikaenda shuguli ingine na hapo nipo sasa.

Kompyuta natumia zaidi kufanya research. Nikiwa na mada mahali ya kazi naweza kuangalia research ama kuangalia internet kuona chenye watu wanasema na kuangalia pia mtandaoni kuona habari za saa hizi zinavyolezewa katika vyenye dunia inaendelea, na pia kuona michezo, na pia kuona kusikiza ngoma.

Venye nasaidia jamii ni kwa nini mingi sana kwa pesa, kama kuna mali mtu anataka pesa, kuna usaidizi, kuna mchango kama mtu ni mgonjwa, kama mtu ana karo za shule, kama mtu pia anataka kulipiwa nini ya hospitali, hivo ndo tunasaidia hivo jamii pia tunakuja pamoja kama ni kusafisha mazingira.

Kulima nimelima, nimetumia tinga kulima, nimetumia pia jembe kulima, na pia nimetumia panga kulima. Pia kuna njia mingi za kulima, kuna ukulima wa kutumia maji, ile ambapo inaitwa irrigation, na pia kuna hii ingine tunangojea mvua, na pia kuna njia ingine.

Mahala ya ibada naenda kila jumapili kuwabu kuabudu na kushiriki na wafuasi wengine tukimsifu Mungu mwenyezi na kumpa shukrani kwa yale yote ameyatutendea maishani. Na pia tukishukuru kwa kuwa tumeeza kuhishi si kila siku kila watu wote wanaeza kuwa na hiyo siku na tunamshukuru.

Napenda kula wali, wali unaezakula na kitu chuchote, unaeza kula wali na na chai, unaeza kula wali na maragwe, unaezakula wali na mboga, aina ya sukuma, ama kabeji, unaezakula wali na avocado, unaezakula pia wali na sali, wali na supu, wali na nyama, unaezakula na kitu chochote.

Jioni wakati napotokea kazini, ama nili kama nimetoka safari, ama nilikua nimetoka kuenda kutembelea rafiki yangu, huwa naya naingia kwanza, na kiketi chini, naangalia vele nyumba iko, na kama nahisi njaa naamka, naenda jikoni, natayarisha kitu kama ni chai ama kahawa, sana sana kahawa, kutoka hapo, naenda tena, natoka nje, naenda nafanya vitu zangu.

Sipendi kuimba kwa kuwa. Sina huo sauti ambao ni mzuri ambao una utamu. Sauti watu wakisikiliza wanasikia tu wametulia. Sauti langu ni si la kuimba. Nina sauti kubwa sana. Sauti la kushtua. Kama ningekuwa na sauti nyororo ningeeza kuwa muimbaji.

Ndiyo lazima ni gawanye taka zangu Kuna yale ya hauwezi choma Kuna yale ya ambayo huwa zinaoza na kuna yale ambayo unaeza recycle na kuna yale ya ingine ambayo hauwezi fanyia vitu unaziweka vizuri ndo zikijikujiwa zinaenda zinapelekwa alafu kuna teknolojia ya kuzibadilisha.

Ai kabisa, nani hawezi penda kurudi ujanaa? Ukirudi ujanaa, unajua kuna mambo utafanya ambayo ulikuwa unayataka kuyafanya akini haukuwa na uwezo ama kuna mambo ungetaka kuyarekebisha kwa kuwa ukiangalia saa hizi penye umefika Uangalie nyuma, unaona yale uliyoyatenda, si mazuri Kwa hivo ukiwa na hiyo nafasi kurudi kuwa ujanaa na urekibisha yale maneno uliyafanya ni mzuri kwako na itakuletea furaha.

Siwezi ishi bila simu Kwa sasa simu ni kitu ya maana sana simu ndio natumia kuzungumza na watu kama wako mbali ama inchi mwingine simu pia ndio unaeza fanyia kazi Kwa siku hizi watu wengi wanafanyia kazi kwa simu na inashika nyaraka zako kama kuna mahali zinaitajika Unaeza kutuma.

Plastiki mi huwa naichukua kama si yenye ineza risaikoliwa ninaieka mahali pazuri unayakusanya vizuri aa alafu unaenda unafuatilia yale organizations zenye zinachukua plastiki zenye haziezi risaikoliwa unazipelekea kama kuna yenye na risaikoliwa kama chupa unazaitumia kueka kueka kueka maziwa, kueka mafuta na pia unaezatumia kama ni bag ya plastik unaezaektumia kupandia kitu kama mboga.

Napenda msimu wa krismasi, krismasi kuna kuwanga na pesa, pesa taslimu, pesa mingi sana na watu wanakuwa wamefurai karibu wote juu n isiku ya kuvuka mwaka mwaka unaisha mwaka kama ilikuwa mzuri unarudisha shukrani kama mwaka ilikuwa mbaya unasahau Unasema hii mwaka ingine itakuwa.

Tena kuhusu maadili Unajua kukiwa na maadili mzuri kampuni Kampuni inaeza kuendelea vizuri Unaeza pata kuna wafanyi kazi Walewe ona maadili mabaya Mutu haeshimu wengine Mutu anatongosa mwingine na hiyo inaleta uhusiano mbaya katika ofisi ama kampuni nzima.

Nasoma kitabu ama najiangalilia mchezo sana sana mchezo wa soka Kwa mfano kwa sasa tuseme leo kuna mpira wa soka timu ya Man City na timu ya Brentford watacheza hapo saa sita usiku na kwa hivyo nitakuwa saa hapana saa sita mchana.

Hii hoteli kuna chakula mingi, kuna ugali, kuna chapati, kuna kitoweo, kuna nyama, kuna pilau, kuna supu, kuna mboga, mboga ya kabeji, mboga ya sukumawiki Pia kuna uji, kuna kahawa, kuna mandazi, kuna keki Yani kuna kila kitu kenye unawezataka Ata pia kuna vibanzi, kuna zingine pia zinauza pizza, unapata hotdog Kuna vittu mingi sana ni we kujiamuna unataka kula nini.

Na sherekea sikukuu kwa kuenda kwa hoteli familia Tunaeza kula kutoka hapo tunaenda mahali ma pa kupumzika kama park ama mahali pa kuogelea mahali kama ka kama mto tunajionea mazingira na kutulia.

Ndiyo na zungumzaga kuhusu siasa nikiwa na marafiki, wafanyakazi wenzangu, tuneza kuzungumzia siasa ya leo ambavyo inavyoleta manufa kwa inchi yetu ama kama ni siasa mbaya kuleta chuki na hiyo atukubaliani.

Mimi napenda paka kwa kuwa paka ni mnyama unaeza mlinda na kumshughulikia vizuri kuliko mbwa Mbwa ako na kazi mingi, lazima umlishe, lazima uende umtembeshe, lazima umpeleke kwa daktari. Pia paka unampeleka kwa daktari, lakini si vile unavyoweza peleka mbwa, mbwa ako na mahitaji mingi sana.